Kazi ninapanga muda wangu kwa njia ambayo inanifanya nifikie kila kitu bila kuchoka. Kila asubuhi naangalia majukumu yangu na kuamua ni yepi ya kuanza kabisa kuyakamilisha. Najaribu kuanza na kazi muhimu ili nipate hisia ya mafanikio mapema na hivyo kwa masika zaidi. Wakati mwingine hugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili zizizidi kunilemea na napumuzika kidogo kati ya kazi ili kuzuia uchovu na kuendelea kwa makini. Njia hii inanisaidia kudumisha utulivu kazi ni kufanya kila jambo kwa ufanisi na kufurahia kile ninacho kifanya bila kuwa na presha yoyote.

Nimewahi kusafiri kwenye sehemu nzuri sana, kama vile kisiwa kilicho na pwani safi na maji ya blue. Nilifurahia sana mazingira hayo kwa sababu yalikuwa tulivu na mazuri na ilinipa nafasi ya kupumuzika mbali na shughuli za kila siku. Nilitembea kando ya pwani kushughulika na maji na pia kuchukua kisha ili kukumbuka kumbukumbu hizo. Sehemu hiyo ilinipa pia ilinifundisha kuthamini uzuri wa asili na kuwa na shukrani kwa kila jambo. Usafiri hapo kulinifanya nijisikie furaha, utulivu na hakukuwa na shaka ni moja ya uzoefu bora niliokuwa nao.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitabu, mtandao au mafunza ya moja kwa moja. Mara nyingi huanza kwa kuuliza maswali au kuchunguza taarifa mbalimbali ili kwelewa vizuri. Pia napenda kufanya mazoezi au jalibio la vitendo ili kuona jinsi nilivyo jifunza ni nafanya kazi katika maisha halisi. Kujifunza na wengine pia ni muhimu kwangu kwa sababu mazungumzo na wazo la mtu mwingine hunipanua mtazamo wangu. Kwa ujumla, ninapata nafasi ya kujifunza kitu kipya najisikia msisimuko furaha na motisha ya kuendelea kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu. Maranyingi hushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira kama kusafisha maeneo ya pamoja au kushiriki kampeni za kuhifadhi mazingira. Pia napenda kusaidia kwa kutoa ushauri au msaada mdogo kwa watu wanaohitaji. Hasa vijana au watoto katika masomo yao. Wakati mwingine hushiriki katika shughuli za kijamii au michango ya pamoja ili kusaidia wale walio katika mazingira magumu. Kwa kufanya haya, najisikia fahari na furaha kwa sababu najua mchango wangu hata kama ni mdogo unaleta mabadiliko chanya katika jamii.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kuungana na asili. Napenda kupanda mimea na maua kutunza kila siku na kisha kuona jinsi inavyo kuwa vizuri. Kulima bustani kuna nifundisha uvumilivu na nidhamu na pia kuna nikumbusha kwamba mambo mazuri yanahitaji muda na jitihada. Wakati mwingine, nikiwa bustanini nasahau msongo wa mawazo wa kazi na kujisikia utulivu na furaha. Kuona bustani ikikua na kujaa rangi na uzuri, kuna nifanya nijisikie kuridhika na ni moja ya shughuli ninazo zipenda zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Kila siku napenda kufanya mazoezi ili kudumisha afya yangu na kuwa nanguvu. Aina ya mazoezi ninayofanya ni kama kukimbia kidogo asubuhi au kufanya mazoezi mepesi nyumbani na wakati mwingine michezo kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu. Kwa kawaida hufanya mazoezi karibu mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Napenda kufanya mazoezi asubuhi mapema wakati hali ya hewa ni nzuri na mwili bado una nguvu. Baada ya mazoezi najisikia nikiwa na nguvu, mtulivu na furaha, jambo linalo saidia mwili na akili kuwa katika hali nzuri.

Ninapenda zaidi kuchora kwa sababu kuna nisaidia kueleza hisia zangu na ubunifu wangu kwa njia ya picha. Kupaka rangi pia nifuraha lakini najisikia zaidi ni kichora michoro au kuunda maumbo yangu mwenyewe. Napenda kutumia rangi kidogo kidogo ili kuleta uhai kwenye kazi zangu na kujaribu mchanganyiko wa rangi tofauti kila mara. Kuchora kunanifanya nijisikie mtulivu na kuna nisaidia kupumzika baada ya siku mrefu. Pia napenda kushirikisha michoro yangu na marafiki na au familia na kuona wanavyo dhamini kazi yangu hunifurahisha sana na kunifanya nijisikie fahari.

Ndio, napenda kuchezo michezo ya ubao kwa sababu hunisaidia kufurahia muda na marafiki na familia. Napenda michezo kama Monopoly, Scarable au Ludo kwa sababu ni chongamoto kidogo kiakili na unifanya nifikirie mbinu bora za kushinda. Pia napenda jinsi mchezo ya ubao inavyo unda na mazungumzo, micheko na mshikamano kati ya wachezaji. Wakati mwingine huwa ni njia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Kila mara ni napocheza michezo ya ubao na jisikia furaha msisimiko na wakati mzuri pamoja na watu wengine.

Napendelea baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunifanya nijisikie safi na nikiwa na nguvu. Wakati wa baridi, najisikia raha zaidi kufanya mambo kama kucheza nje au kufanya mazoezi. Pia baridi inafanya usingizi uwe mzuri na hufanya mchana wangu uwe mzuri zaidi. Kwa upande mwingine, joto mara nyingi hunifanya nihisi uchovu na kutojihisi vizuri. Kwa hivyo, napenda baridi kwa sababu hunipa hisia za furaha, utulivu na nishati ya kufanya mambo mengi.

Kinyozi ninachokipenda zaidi ni kahawa. Napenda kahawa kwa sababu unisaidia kuamka asubuhi na kunipa nguvu ya kuanza siku yangu. Mara nyingi, kunywa kahawa asubuhi kabla ya kuenda shule au kazi. Nilijifunza kunwya kahawa kutoka kwa familia yangu na mara zote walinifundisha jinsi ya kuipenda vizuri. Baada kunywa kahawa, najiskia nikiwa na nguvu na macho yangu yakiamka na moyo wangu ukiwa na furaha. Kinywaji hiki pia unisaidia kuanza siku kwa mtazamo mzuri na motisha ya kufanya mambo yangu yote kwa bidii.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa mahali penye kivuli au ndani ya nyumba hili kuepuka joto. Mara nyingi hunywa maji mengi au juisi hili kujiweka baridi na mwenye afya. Pia napenda kuvaa nguo nyepesi na kupumzika kidogo. Wakati mwingine, ukaoga maji baridi au kuangalia filamu ndani ya nyumba. Kufanya hivi hunisaidia kujisikia vizuri, kupunguza joto na kuendelea na siku yangu kwa utulivu.

Ujuzi ninayo hitaji kuimarisha ni mawasiliano. Nikipenda kujifunza kuzungumza kwa ujasiri zaidi na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Pia na hitaji kuboresha jinsi ya kusikiliza wengine na kuelewa maoni yao. Nikiboresha ujuzi huu. Nitaweza kufanya kazi vizuri na wengine na kujenga mahusiano mazuri kazini na katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano mara kadhaa. Mara nyingi ni mashindano ya shule kama michezo, maswala ya kujibu maswali au hata mashindano ya sanaa. Niliposhiriki nilijifunza kushirikiana na wengine, kushinda kwa heshima na pia kukabiliana na changamoto. Kila mara niliposhiriki nilijisikia msisimko na furaha. Na kushinda au hata kushindwa huwa najifunza kitu kipya. Mashindano haya unifunza, unifanya nijisikie jasiri na kunipa motisha ya kujaribu mambo mapya kila wakati.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni piramidi za misri. Napenda mahali hapa kwa sababu ni ya thamani sana na inaistoria kubwa ya kuvutia. Nilisikia kuhusu piramidi hizi kutoka kwa vitabu na televisheni na mara zote nimekua na shauku ya kuona jinsi zilivyo undwa na jinsi watu waliishi zamani. Ningependa kuona karibu muundo wa piramidi sanamu na thamani yake ya kihistoria. Kutembelea mahali hapa kuna nisaidia kujua kihistoria, kushangaa na kazi za zamani na kunipa kumbukumbu nzuri za maisha.

Ninapenda kahawa zaidi kwa sababu hunisaidia kuamka asubuhi na hunifanya nijisikie na nguvu na furaha. Napenda kunywa kahawa asubuhi au wakati wakupumzika mchana. Hasa ikiwa ni kahawa safi yenye ladha nzuri. Nilijifunza kupenda kahawa kutoka kwa familia yangu maranyingi hunywa kikombe kimoja cha kahawa pamoja nao nyumbani. Baada ya kunywa kahawa, najisikia macho yangu yakiwa makini, mawazo yangu safi na nikiwa na motisha ya kuanza shughuli zangu. Kahawa pia hunisaidia kupumzika kidogo na kufurahia muda wangu binafsi au na marafiki.

Ndiyo. Nimewahi kufanya kazi za kujitolea mara kadhaa. Mara nyingi husaidia katika shughuli za kijami kama kusaidia wasio na makazi, kusafisha mazingira au kushiriki kampeni za kusaidia jamii. Kila mara niliposhiriki, nilijifunza kushirikiana na wengine na kuona jinsi mchango mdogo unavoweza kufanya tofauti kubwa. Kufanya kazi ya kujitolea kunanifanya nijisikie furaha, kuridhika na kuimiza kusaidia wengine zaidi. Pia hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na watu wengine na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yangu.

Kwa sasa, ninajifunza somo la sayansi na teknolojia. Nilichagua njia hii kwa sababu napenda kujua jinsi mambo yanavyofanya kazi na jinsi ya kutatua matatizo. Kile ninachokipenda zaidi ni kufanya majaribio na kuona matokeo ya kile nilichofanya kwani hunifundisha kwa vitendo. Changamoto ninazokutana nazo ni kama kufanya mazoezi magumu au kuelewa baadhi ya dhana ngumu lakini hufanya nijitahidi zaidi. Ningependa kubalisha ni kwamba ningependa kupata zaidi mafunzo ya vitendo na zaidi msaada wa mwalimu wakati naona jambo ngumu. Ili nifanye vizuri zaidi.

Ndiyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Kwa mfano, napenda kutumia usaidizi wa simu kwenye simu yangu, kusaidia kupanga ratiba, kusikiliza muziki, au kupata taarifa haraka. Teknolojia ya sauti hufanya maisha yangu kuwa rahisi na hufanya kazi nyingi ziwe haraka. Pia, ninapenda kutumia sauti kupata maelekezo ya njia wakati nikipita sehemu mpya, au kusikiliza vitabu ya sauti. Kutumia teknolojia ya sauti kunanisaidia kuokoa muda na kunifanya nijisikie kuwa na ufanisi zaidi.

Ndiyo. Mara nyingi hutoa sadaka au michango kwa sababu napenda kusaidia wengine na kufanya jamii yangu iwe bora. Wakati mwingine hutoa michango kwenye kanisa, shule au miradi ya kusaidia watu wasio jiweza. Kila mara ninapotoa najisikia furaha na kuridhika kwani najua mchango wangu unasaidia mtu au kuleta tofauti chanya. Hii pia hunifundisha kuwa kusaidia wengine ni muhimu maishani na kunanisaidia kujisikia kuwa na dhamani katika jamii.

Mchezo wa olimbiki ninao upenda zaidi ni mbio za umbali mfupi. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wa haraka wenye msisimko na unifundisha kushirikiana na jithiada. Nakumbuka nilipo furahia kuona mchezo mbio za mwisho za olimpiki ambapo mshindi alishinda kwa tofauti kidogo sana. Na nilishangazwa kwa kasi na ustadi wake. Mchezaji ninaye mpenda sana ni Usain Bolt kwa sababu anafanya mambo ya ajabu kwa mwendo wake wa kipekee na furaha anayo onyesha. Wakati wa mchezo wa olimpiki najisikia ni msisimko furaha na amasa ya kuona wachezaji wakifanya vizuri na kushinda kwa juhudi zao.